Wakati wa furaha napenda kuhangout na friends tunaeza toka inje tuende tuka watch movie tuende swimming ama saa zingine tunaenda tu kuhike. Wakati mwingine nikiwa kwa nyumba huwa nasikiza mziki naanza kudansi ama wakati mwingine na natry kupika mapishi mapya ama nawatch movie.

Viatu ambazo napenda sana ni sneakers sneakers zenye tu ziko flat yaani juu hizo zinakuanga rahisi kutembea nazo tena unaweza zivaa na nguo tu yoyote pia napenda flat shoes cause ziko comfortable kutembea nazo. Halafu boots napenda boots sana nikizivaa na trouser zinatokea vizuri.

Huwa nafikiria sana kueka biashara yangu. Kila siku, kila siku tu huwa nafikiria venye naeza pata capital nieke biashara yangu. Na biashara ambayo huwa nataka kuweka sana ni fast food. Kupika chipo, kubake keki nauzia watu. Hiyo ndiyo huwa nafikiria kuweka sana na siku moja ni taweka this year kwanza lazima.

Naam, napenda kupanda milima sana. Wakati nilikuwa high school, tulienda kupanda Mount Long not. Huwa inafanya mtu afanye exercise unakuwa fit. Pia kuna wakati tulienda Ngong Hills, tukapanda the seven hills. Ata hiyo nayo nilifurahia sana kwa sababu ili tusaidia sana na kufanya mtu akuwe fit.

Huku kwetu, mwaka mpya tulisherehekea juzi, juzi tu hata nilikuwa kwa church, tukaenda church na mafriends wangu, pia tulikuwa na sisters zangu na brothers wangu, tukaenda church, tukaomba mungu, tukaimba huko, tuka dance, hivyo niliosherehekea mwaka mpya.

Data yangu huwa nahifadhi kwa simu vitu kama picha projects na vitu zote ambazo nimeweka kwa simu yangu so huwa nahifadhi kila kitu kwa simu yangu nakuwa na backups just in case moja ipote. Halafu pia namake sure nimetumia finger print na password kuhifadhi data yangu kutoka kwa mtu mwingine.

Ushauri ningetaka kumpa mtu mwingine ni kumwambia tu aenjoy hii maisha kwa sababu hii maisha ni fupi kwa hivo tu 'utilize' kila wakati ambacho tuko nao kwa hii dunia. Pia kuweka mungu mbele kwa kila kitu kila kitu ambacho tunafanya kwanza tunaweka mungu mbele tunaomba mungu, na kila kitu itakuwa sawa.

Tabia ambayo huwa inanichukiza ya watu ni hawa watu wadaku. Kuna hawa watu watu wenye wanakuanga wadaku. Tuseme uko tu kwa nyumba unaona mtu kila wakati anashinda akikuja kwako. Anaangalia unapika nini, unafanya nini. Ndiyo aende apate story za kupeana huko kupea watu wengine. Sipendi hawa watu kabisa watu wadaku.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni Switzerland, naonanga tu kukokusupuu sana ni kurembo sana, kuna kaa tu kuna amani, kwanza specific part kwenye naeza taka kutembea ni huko kwa village, naonanga kunakaa kuna amani sana kuko green, ningetaka kuenda huko na nitry hizo chakula zao.

Napenda vile sisi wote tunakuanga na teamwork, tuko na teamwork, kila mtu huwa anapewa nafasi ya kutoa maoni yake, halafu pia napenda venye huwa na learn vitu zingine kutoka kwa wafanyikazi wenzangu, tunapendana sana, huwa tunasaidiana, huwa tuna emphasize on teamwork, at least kila mtu huwa anafeel valued.

Hapana siwafahamu kwa sababu place yenye naishi saa hii nimehamia tu juzi kwa so sijuani na majirani zangu. Tana mimi si ule mtu wa kutaka kuongea na watu sana. Mimi ni ule tu nakaanga tu kwa nyumba huwa natoka nje nikihitaji kitu. Otherwise hata majirani siwajui ju mimi ni mtu tu wa kukaa kwa nyumba.

Mboga ambayo napenda ni spinach na terere kwanza nikienda nimix hizo mbili zinakuanga ni tamu sana alafu huwa zinasaidia na kuongeza damu kwa mwili zinasafisha mwili hazikuwangi kali ziko tu tamu ziko soft na sio ngumu napenda spinach na terere sana.

Kitu ambacho nafanya kujitunza ni ku make sure nimekula balanced diet healthy foods na nikifanya hivo at least inanisaidia mwili wangu ni ikue like nisinone sana tena nisikonde sana alafu kitu ingine hua nafanya ni ku make sure nimefanya exercise kila siku ili ku keep fit.

Kumbu kumbu ambayo niko nayo nzuri ya shule ni wakati ambapo nilikuwa high school nilipenda sana wakati tulikuwa tunaenda entertainment Saturday kila Saturday tulikuwa tunaenda entertainment tunawatch our favourite shows alafu hiyo siku tulikuwa tunakula chips na smokey.

Mimi habari mtandaoni huwa nasomea. TikTok. TikTok ni app ambayo napenda sana kwa sababu kila kitu ata before iende iwekwe kwa news kwa TV. Kwanza huwa inapitia. TikTok. So kwa kila kitu huwa naonea TikTok nikiskroll naona tu habari hapo.

Ujuzi ningetaka kujifunza ni bakery kwa sababu mimi ni yule mtu napenda sana mambo na baking napenda sana kubake lakini sijui vizuri hiyo ndiyo ningetaka kujifunza nimewai kujifunza hapo awali lakini si kumaliza si kufanikuwa kumaliza lakini nataka kuanzisha huu mwaka before uishelazima nianze.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kumake sure niko polite na niko humble. Siongeleshi watu vibaya mtu akikuja kuniambia nielezee hapa ama nisaidie hapa namsaidia tu. Simtusi sifanyi nini sikasiriki nakuwa tu humble na nakuwa polite ndiyo tunaelewana vizuri. Kwa hivyo.

Wakati wa msongo wa kazi, huwa napumzika kidogo na take deep breaths ili kupunguza stress. Ama saa zingine naeza kunywa chai, nikisikizanga mziki kidogo kidogo, napanga priorities zangu ili kufanya ile kazi ya muhimu kwanza, ndiyo nikirudi kazini nionekane niko sawa.

Mimi siyo mtu wa kuamka mapema kwa sababu kazi yangu huwa naifanya usiku. Kama sahi nafanya tu kazi nafanya nafanya ikifika tuseme kitu saa kumi saa kumi na moja naenda nalala ni kilala naamka kitu saa nne ya asubuhi. Kwa hivyo kazi yangu nafanyanga usiku nalala mchana.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu through kuwapigia simu. Tunaongia kwa simu ama sa zingine tunaeza ongea whatsapp kwa messages lakini sana sana na prefer kupigia mtu simu kwa sababu kwa simu sasa hapo mtasikizana vizuri. Sa zingine naeza choka kwa messages kushinda niki text.

Kwa sasa, sina mnyama wa kumfuga, lakini siku moja ningetaka kukuwa na paka. Paka napenda sana kwa sababu ni kadogo tu kanaleta atleast hiyo compassion kwa nyumba, the vyenye kanakuwanga kasoft kako na fluffy hairs, ningetaka paka.

Mwalimu ambaye nakumbuka ni wangu wa high school alikuwa my biology teacher nilikuwa nampenda sana kwa sababu alikuwa anatufunza vizuri tunaelewa halafu alikuwa mfun tukienda funky anatuspoil huko anatubaiya vitu ukipass vizuri anakuletea maswiti machokoleti alikuwa mzuri sana.

Naam napenda kuendesha baisikeli lakini sijui kuendesha baisikeli kwa sasa kwa sasa sijui kwa sababu tangu utotoni sijaiendesha baisikeli lakini huwa natamani sana ata nataka siku moja niende huko karura forest nijifunze ndiyo nielewe kwa sababu huwa natamani sana lakini sijui.

Naam. Nimewahi kushiriki mashindano nikiwa shule nikiwa high school sana sana nilikuwa nashiriki katika mashindano ya music festivals hiyo nilikuwa nimeiva sana hizo music festivals hiyo kudance hiyo poem pia nilikuwa nashiriki mashindano ya football nilikuwanga goalkeeper kwanza.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kumekishuwa nimeweka private settings kwa social media zangu zote, pia namekishuwa nimelimit watu wenye wanaeza ona post zangu, alafu nakuwa keen, niki interact na strangers ndiyo wasianze kuniambia nitume code wasihack account zangu na kuwa very careful.

Sipendi hesabu. Sana sana wakati ambao nilikuwa shule nikiwa high school. Kuna wakati ulifika hesabu ikaanza kunilemea. So sikuwa naipenda kabisa. Nilikuwa nasikia ni hesabu nasikia tu ni kama kichwa itaruka. Lakini kwa sasa inabidi tu tupenda hesabu kwa sababu tunaishi nayo kila siku. Hata kama sikuwa naipenda high school.

Mimi nafanya kazi kwa hoteli kama waitress hii kazi ni mimi nilijitafutia nilizunguka tu nikajitafutia kitu ambacho napenda sana ni eti ni kuserve watu kwa sababu napenda kuserve watu sana changamoto ni kutokea late huwa tunatokea tukiwa tumechelewa sana na kitu moja ningetaka nichange nieke yangu.

Mimi huhifadhi pesa yangu kwa kuweka kidogo kila mwezi. Kila mwezi nikilipwa salari yangu na make sure nimetoa kidogo. Naweka kando naenda na iweka kwa akaunti yangu. Hiyo ingine napiga bujeti yangu na nunua vitu za nyumba. Na lipa bills zangu na lipa rent na save kidogo.

Naam napenda kuogelea huwa napenda kuogelea sana lakini kwa sasa bado sijajua kuogelea vizuri huwa naenda tu mara moja moja najibamba tu kidogo kwa maji lakini nataka kutoka next time niende nianze training ndio nikienda kuogelea nikuwe perfect nisi drown kwa maji.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni Fort Jesus huko Mombasa. Ningependa niende huko kwa sababu napenda historia ya Kenya sana na huko ndio wakoloni walikuwa wanapigania. Ningependa niende nichunguze na nisikie historia kuhusu hao watu walikuwa wanaishi huko zamani.

Nimejifunza mambo mingi katika hii maisha lakini cha muhimu chenye nimejifunza ni kwamba kujipenda mwenyewe ni kitu cha muhimu sana kwanza kujipenda mwenyewe na pia kukuwa na positive attitude hata kama mambo hayaendi kama ulivyopanga hivo ndivo nimejifunza.

Hapana situmiangi video kwa mawasiliano kwa sababu mimi ni ule mtu mshy mimi nakuanga shy sana na sipendi kuonekana na watu tukiongea kwa video kwa hivyo mimi na prefer kuongea kwa simu kwa calls ama messages lakini tusionane kwa video.

Kwanza namake sure nimemix herufi kubwa ndogo na namba. Alafu pia namake sure sijapea mtu nenosiri zangu naziweka salama. Alafu kwa kila account namake sure kila account iko na nenosiri yake ili moja ikienda vibaya hizi zingine zisikuwe affected.

Naam huwa naweka picha zangu mtandaoni lakini sio sana huwa naweka maramoja moja kama FB saa zingine nikiona nimekawia sana bila kuweka picha naweka. Naenda TikTok naona nimekawia bila kuweka picha ama video naweka saa zingine naenda Instagram naweka picha zangu pia huko.

Ndiyo nimewaha ikuenda kwenye tamasha la muziki nilifurahia sana kwenda kupatana na wasanii wenzangu. Tukacheza huko nikawasikiza Mudi ilikuwa safi sana at least nilipata time ya kuinteract na wao. Sio kukaa tu kwa nyumba in fact napenda kwenda mara mingi sana.

Hehehe, unajua sasa kuimba inalingana kama uko na sauti ya kuimba. Sasa mimi wacha tu tuseme yes, napenda kuimba lakini sasa sina ile sauti nyororo. Unajua ile sauti, he? Ya wasanii. Lakini napenda kuimba gospel songs lakini sina hiyo talanta sana but napenda.

Je, hii simu yangu imeomoka. Huwa na charge tu maramoja. Maramoja tu kwa siku. Tuseme sasa nime charge asubuhi. Itaenda the whole day, adi adi masaa ya jioni. So tuseme inaezaisha moto masaa ya. Saa sita saa saba ya usiku. So ni maramoja kwa siku.

Sahii kazi yenye huwa inaniboo yenye huwa nachukia sana ni kuenda kuanika nguo yes napenda kufua mii naeza fua tu vizuri na nimalizie lakini ifika tena ni kuenda kuzipandisha huko juu huko huko rooftop kwa lines kuzianika hiyo nayo huwa inaniboo ka kitu ingine huwa nachukia sana but kufua napenda nikipata mtu wa kuanika ni sawa.

Huwa inalingana ni watoto wagani kama ni watoto wenye tuko related for example watoto wetu ama my nephews na nieces hao nitacheza na wao tu vizuri kabisa nikienda kuwatembelea koo ama wakikuja kwangu nitawachezesha tu lakini sio eti ni watoto strangers wenye nimepatana na wao huko inje only wetu.

Mimi hata sipendi maoni ya watu, watu wajiekee tu maoni yao, lakini kunalingana ni maoni gani, is it positive ama ni negative. Mimi ukikuja kuniletea ma negativity hiyo staki, but kuna watu wenye wanakuanga na maoni positive, hiyo huwa naeza ikubali tu vizuri na niwasikize tu vizuri, bora isikuwe negativity.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, tuseme ni kitu nataka kununua So before ni nunue, tuseme na nunua kitu ya online. Lazima niende huko comment section, nisome maoni ya watu, ndiyo nisifanye makosa. Lakini pia unajua sa zingine maoni ya watu wengine haikuwangi sahihi So kuna lingana, nikiona kuna watu wanapeana maoni sahihi. Lazima tu nisome, ndiyo nidecide kama nita nunua hiyo kitu ama sita nunua.

Mambo ni mingi sana yenye inaweza fanya nicheke. Sana sana tuseme nikiingia mtandaoni halafu nipate kuna mtu amepost video. Sasa kwa hiyo video naenda kwa comment section kusoma comment section. Yaani watu wengine wanakuwanga tu. Yaani kuona tu comment zingine unasikia tu kucheka. Unacheka tu. Yaani hata comment zenyewe huwa zinabamba kuliko video yenyewe. So hiyo ndiyo kitu yenye huwa inanifurahisha sana na inanifanya nicheke sana. Nikiingia mtandaoni nipatane na video halafu niende comment section kusoma hizo comments huwa zinanichekesha sana.

Harufu ambayo napenda sana ni ya manukato. Hii manukato inaitwa polo spot na ipenda sana ata ndio natumia sahi kwa hivyo huwa na isikia kila siku. Nilianza kuitumia kitambo sana lakini mtu mwenye ali ni introduce wa kutumia hiyo manukato alikuwa boyfriend wangu. Kwa hivyo sahi nikisikia tu hiyo manukato hua inanikumbusha huo wakati. Time yenye aliintroduce kwa sababu yeye ndo alikuwa anajipaka. Nikaenda nikasikia inanukia vizuri sana. Sasa venye nilienda nikasoma jina nikasema pia mimi lazima ninunue hiyo manukato So hiyo ndiyo natumia sahim. Na inanikumbushanga tu hiyo time. Inanikumbushanga tu tukiwa na yeye. Naipenda sana.

Napenda filamu za drama na romance, kwa sababu zinaonyesha maisha halisi ya watu, pia zinaonyesha hisia za watu. Zingine napenda ni za kuchekesha, unajua atleast zao ukiwatch zinafanyanga at least upunguze stress, unafurahia, unasikia tu kwa sawa. Pia napenda zenye zinakuanga based on true story kwa sababu hizo zinaweza kupea mafunzo yenye utakuwa unaapply kwa hii maisha sana sana hizo hata za based on true story zinakuanga poa sana juu atleast huwa unalearn kitu. Una learn vitu kadhaa kutoka kwa hizo filamu.

Malengo yangu kazini ni kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii ili nipate mafanikio na maendeleo. Pia napenda kushirikiana vizuri na wafanyikazi wenzangu kwa sababu tukifanya kazi pamoja at least tunaweza achieve kitu yenye itatusaidia sisi wote. Pia napenda kujifunza mambo mapya mapya yenye yanahusiana na kazi yangu kwa sababu nikijifunza mambo mapya nitaenda niapply hiyo ujuzi yenye nimepata kwa kazi ambayo nafanya. Ndiyo ata in future inisaidie na ndiyo nizoee hiyo kazi vizuri nikuwe naiyeza kufanya inakuwa perfect.

Kitu ya kwanza ni kukubali kosa hilo bila kuficha. Unakubali yes umefanya makosa. Alafu sasa unaangalia kilichosababisha kufanya kosa hilo. Ndiyo unarekebisha haraka. Alafu tena unakubali makosa yako. Sasa ukishakubali. At least hiyo itakufanya next time usifanye hilo kosa tena. Alafu umejifunza. Umejifunza kulingana na kosa hilo. Sasa hiyo itakufanya next time hautafanya kosa tena. Na sasa hio itakufanya ukue mtu mwenye umewajibika kwa kazi yako.

Chumba changu cha kulala sio kubwa sana na sio ndogo sana kwa sababu inatoshea kitanda changu. Kitanda changu ni grey, ni grey in color. Halafu kwa kuta za hii chumba ni white. Wamepaka rangi ya white kwa ukuta. Halafu pia sasa kuna part yenye nimeweka kioo changu. Kuna part yenye nimeweka closet ya kuweka nguo zangu. Nikichungulia kwa dirisha huwa naona shamba. Kuna shamba yenye iko hapa majirani. Kwa hivyo sasa nikichungulia kwa dirisha hio ndilo shamba naona, pia naona miti, kuna miti kwa hio shamba halafu pia unaweza ona barabara. Kuna barabara yenye nikichungulia kwa dirisha naona na sasa hii shamba yenye iko jirani.

Kwanza napanga kazi zangu mapema. Na kuzipea vipaumbele. Alafu sasa after nishapanga kazi yangu sasa naangalia muda uliobaki. Sasa nagawa kazi zangu kulingana na muda uliobaki. Naanza na ile kazi ile ngumu ngumu nafanya nafanya nafanya ili sasa the last minute nisikuwe na presha. Naanzia na zile ngumu alafu naenda kama sasa nimefanya zile rahisi rahisi. Sasa nikishafanya zile rahisi rahisi. Ni hivo sasa at least nitakuwa nimeweza kumaliza kazi yangu bila presha nyingi.

Mimi napenda chakula chenye mafuta. Mimi ni ule mtu wa kukaanga chakula. 'I don't prefer' chakula yenye haina mafuta yenye imeboiliwa. Napenda tu chakula yenye iko na mafuta tuseme nimepika chakula, na 'make sure' nimeweka mafuta ya kutosha. Kwa sababu ukiweka mafuta ya kutosha hiyo chakula itakuwa tamu. Lakini tena sio vizuri kuweka mafuta nyingi kwa chakula. Unaweka tu yenye inatosha vizuri. Sasa mimi na 'prefer' chakula chenye mafuta kwa sababu huwa naona ikiwa tamu sana kuliko yenye haina mafuta.

Kitu ambacho napenda kununua zaidi ni shopping ya nyumba. Hiyo tu kwa nyumba lazima ni make sure nikiwa kwa nyumba kuna kila kitu. Nikiona tu hii kitu imekaribia kuisha naenda kama ni groceries naenda kwa soko nanunua. Kama ni hii shopping nyingine naenda kwa supermarket na make sure nimenunua kila kitu yenye hakuna. Nanunua pia snacks, kila kitu tu yenye nahitaji kwa nyumba alafu sasa pia napenda kununua manguo, yani vitu zangu personal, nikiona na hitaji hii nguo ama nafaa kuongeza nguo fulani. Nawezaenda ninunue huko nje ama sazingine na chukua order huko mtandaoni nanunua kutoka online, alafu sasa naletewa the following day.

Mimi sinanga vitisho vya mtandao, unajua watu ambao wanakuwanga na vitisho vya mtandao ni watu wenye wanajulikana sana So tuseme umepost picha yako fulani ama umepost video fulani, unapata sasa comment section kuna watu wenye wanakuja wanakutisha wanakutishia, wengine wanakutusi. Lakini mtu kama mimi juu sijulikani sana na watu. Hakuna vyenye najilinda alafu tena mimi tu ni ile tu napost picture ama video. Ni marafiki tu wanakuja wanakoment. Hakunanga negativity So kwa hivyo hiyo huwa hainishtui sana.

Chakula naweza kula tu yoyote. Unajua sasa kutalingana na chakula ambacho nilipika jana. Tuseme sasa jana nilipika mchele, siwezirudia kupika mchele tena. Sasa utapata leo nitapika kitu ingine different. Nawezapika ugali, nawezapika chapati, nawezapika chipo. Kutalingana tu na kitu yenye najisikia kukula na pia sipendi kurudia kukula the same thing kila siku. At least na change.

Ni watu wengi wamenifundisha jambo muhimu kwa hii maisha lakini mwenye naeza sema huwa na take advice yake sana ni wazazi wangu wazazi wangu huwa wananifundisha jambo muhimu kila siku kila siku wananipea advice na hiyo advice huwa naitumia kwa maisha yangu. Pia mtu mwingine mwenye huwa ananifundisha jambo muhimu ni sista yangu. Sista yangu naye huwa anapenda kuni advice na hizo advice I tell you huwa zina work. Ni kifollow tu venye ananiambia huwa zina nisaidia sana.

Naam, napenda kupika sana. In fact, hiyo ndio kitu yenye napenda sana kwa kazi zote za nyumba zenye ziko kupika huwa napenda sana. Hata nikienda kutembelea wazazi wangu ama tukuwe tuko na family gathering, mimi tu ndo huwa najitolea kupika kwa sababu najua kupika, chakula zangu huwa zinatokea tamu. So kila mtu mwenye anazikula huwa anazipenda. Tena hiyo ni kitu yenye napenda like. Kutoka tu kitambo nimeishi kupenda kupika. So siyo kitu wenye ati naeza sema ni ngumu ama nini. Ni rahisi anawezanga kupika vizuri na chakula tamu.

Mimi kusema tu ukweli, mimi si mtu wa kuwatch mpira sana. Yes, huwa na watch naweza pata sasa tuseme tukona beshte yangu, yeye anapenda ana watch. Like, napenda tu kuwatch kulingana na timu yenye inacheza hiyo siku. Tuseme sasa hiyo siku ni Arsenal na Manchester United wanacheza. Hiyo siku ndio ntachagua yenye nitashangilia. Lakini si eti ni huwa naifuatilia sana ama. Ni ni ile tu naweza watch to once in a while, iyo si kitu yenye napenda kufanya mimi sikuangi fan wa kuwatc mpira sana lakini nikieza pata mtu ana watch tu watch na yeye nitachagua timu hapo hapo lakini mimi si ule fan sana.

Inaweza kuwa ngumu kuishi siku moja bila teknolojia lakini naweza survive tu si nafanya tu kazi zingine. Tuseme sasa nafanya tu kazi zenye hazihitaji teknolojia ama nalala tu. Lakini inaweza kuwa ngumu sana but naweza jaribu juu si eti, si ni siku moja tu, nawezaishi tu naweza jaribu.

Mimi sikwangi yule mtu wa kuwatch vipindi vya televisheni, likeata tukisema sasa ni wakati wa kuwatch, labda ni watch Netflix, Netflix sasa unaua iko na variety ya movies, hapa kuna movies nyingi, unaweza chagua tu ile inayokufurahisha, lakini kipindi haswa sikwangi mtu wa kuwatch vipindi mimi ni mtu wa Netflix nawatch movie lakini hata ni series sana sana napenda kuwatch series zenye ziko na seasons mingi.

Muziki ambao huwa napenda kusikiliza mara nyingi ni reggae. Unajue reggae inakuanga tuu ni music enye imetulia ukiwa tu kwa nyumba unameditate unaweka hapo reggae unatulia unasikiza. Pia saa zingine time yenye nataka sasa kuchangamka sasa naweka dance hall. Nikishaweka dance hall ni kudance tu ko kwa nyumba atleast najibamba na changamka na acha stress.

Somo ambalo nilikuwa napenda shuleni ni kiswahili na historia. In fact, ata kwa KCSE yangu, hizo mbili ndio nilipita sana. Ju nilikuwa naelewa vizuri. So hata exam ikikuja, nikifanya tu hio exam. Napita tu, napata tu ma A. Kiswahili haikuwa ngumu kwangu, nilikuwa napenda kiswahili sana. Pia history, history nayo nilikuwa napenda sana. So hizo mbili ndo zilikuwa my favorites.

Rangi ambayo napenda sana ni grey na black hizo mbili ndio huwa napenda sana kwa sababu mimi si yule mtu wa kupenda hizi shouting colors mimi napenda tu zenye ziko dark dark zenye zimetulia sasa almost manguo zangu zote zina kuwanga grey na black pia nyumba yangu tuseme carpet iko black tuseme my sofa set ni ya grey napenda tu hizo mbili grey black.

Kitu ambacho napenda sana ni paka, mimi sipendi mbwa, lakini paka, paka napenda sana. 'Infact', hata kuna siku nilikuanga na paka kwa nyumba. Lakini 'too bad' siku moza, ikatoka nje, ikaibiwa huko nje. Sasa kutoka hiyo siku nilisikia vibaya sana, hata sijawahi nunua paka tena. 'But' napenda hata waleo napenda lakini sasa kwa sababu nakuwanga 'busy' saa hii siwezi taka kuileta kwa nyumba. Ju sijui nani atakuwa 'anaitake care' 'time' yenye siyuko kwa nyumba. 'Otherwise' napenda paka sana lakini 'one day' lazima hata ninunue moja nikae nayo kwa nyumba. Ju kutoka ile yangu ipotee nilikuwa 'heartbroken'

Asubuhi hii niliamka nikiwa nimechelewa sana, niliamka kitu saa hata sikuamka masaa ya asubuhi kwa sababu nilikuwa nafanya kazi usiku So kumaanisha nililala, six am ndio nililala. Nikaamka kitu saa sita ya mchana After kuamka, nikakunywa chai na mkate. Alafu sasa after nimemaliza kula chakula cha asubuhi. Hata sijui niite asubuhi juu ilikuwa saa sita ya mchana nilimaliza nikaendelea na kazi zangu za nyumbani juu leo sikua naenda kazi huko nje Ya kulikuwa tu poa.

Naam napenda kulima bustani nikienda nyumbani huko nyumbani tunabustani kwa hivyo nikienda huko home huwa na make sure nimelima alafu juu tumepanda maua mingi kwa hiyo bustani naenda na make sure nimemwagilia maji nimetrim alafu sasa nalimia vizuri na make sure sasa iko clean after that sasa inaendelea kumea tu vizuri na kaa smart.

La hasha, sipendi kuvaa kofia, sipendi kuvaa kofia kwa sababu nywele yangu sahi mimi nimeweka dread, nikona dread, alafu tena nikivaa kofia, huku kunakuanga na joto sana so siezi survive na kofia, pia sionangi ati nikikaa vizuri nikiwa nimevaa kofia, natakanga tu nishike nywele yangu dread zangu, nazishika tu vizuri, naziachilia ndiyo, haina haja ya kuzificha na kofia so mimi nakaanga tu hivo bila kofia nazishika tu.

Harufu ambayo ninapenda ni harufu ya manukato kwanza kuna hii inayoitwa polo spot hiyo naipenda sana kila time lazima nimake sure nikienda kurefil perfume yangu lazima nimake sure nimenunua hiyo halafu pia harufu ingine ambayo ninapenda ni harufu ya nyama choma unaona nyama choma halafu ikue imemarinetiwa na spices huwa inanukia vizuri sana.

Weekendi ninakuanga kazi Saturday. Saturday hua nakuanga kazi, but hua natokea mapema hua natokea saa tisa. Nikisha atokea naenda tu kwangu, kwa nyumba, na kuja tu napumzika tu pekeyangu, nawatch movie, ama napika. Alafu Sunday, saa zingine naweza enda kanisa. Huwa siendi kila wakati, lakini Sundays zingine huwa naenda church. But kama sijaenda church huwa nakaa tu kwa nyumba nawatch, najibamba tu kwa nyumba kutry kupika chakula mpya. Nakuanga tu peke yangu ama saa zingine nakuanga na sisters zangu.

Njia ambayo natumia ya usafiri kila siku ni matatu. Unajua sasa matatu inakuanga ni rahisi alafu pia fare hawalipishangi fare mingi. So it's either natumia matatu nikienda kazini kwa sababu place naenda kazi matatu ni ishirini shillings only. Lakini hii yenye tuseme naenda tao natumia lofa, hizi lofa. Pia hizo hazilipishangi pesa mingi tena ziko faster unafika haraka haraka na haziendi zikisimama kwa njia.

La hasha sijawahi kufanya yoga kitu ambayo huwa nafanya labda sasa nikiwa tu kwa nyumba nikiwa nimepmzika. Nasema tu nifanye hizi exercise kidogo kidogo hizi tu za kurelax mwili. Lakini sasa tuseme yoga ile serious hiyo nayo sijaifanya huwa tu nafanya exercise tu kwa nyumba tu hizi kidogo kidogo lakini yoga sijawahi fanya sijawahi jaribu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, sana sana nakuanga tu kwa simu. Nakuanga tu kwa simu, niko tu mtandaoni. Sa zingine nikichoka kuscroll mitandaoni naweza lala. So it's either niko kwa simu, mtandaoni, ama nimelala, ama tuseme nasikiza tuu music. Nikiwa tu kwa nyumba tu nimerelax. So mtandaoni, kulala, ama kusikiza music.

Kila asubuhi ninapoamka jambo la kwanza ni kushukuru mungu kwa kunifanya nione hiyo siku. Halafu sasa nikimaliza hapo naenda naosha uso nabrush meno yangu. Nikimaliza hapo naenda kutengeneza breakfast, naenda na pika chai. Na kitu ingine sasa yenye nakula nayo. Sasa after kukula breakfast sasa napumzika kidogo sasa naendelea na siku yangu.

Hapana huwa sivai saa, kwa sasa sivangi saa, kuna wakati nilikuwa na vaa saa sana lakini ni ule wakati nilikuwa shule, unajua sasa hiyo time lazima ungekua na saa ili ikusaidie kuamka ju ya alarm coz mtu alikuwa anamkama pema. Lakini sasa tangu nimaalize shule nikotu humu nyumbani. Situmia angi saa huwa sivai saa. Kwa sababu nikihitaji kuangalia saa na angalia tu kwa simu. Kwa hivyo sivaangi saa.

Nguo ambazo napenda kuvaa ni trouser Mimi si mtu wa kuvaa dresses ama skirts. Kwa sababu nikivaa hizo hua nafeel uncomfortable nikitembea. Lakini nikivaa trouser trouser peke yake inaeza kuwa jeans inaeza kuwa palazo. Hizo ndiyo tu huwa napenda kuvaa kwa sababu naskianga niko comfortable. Hata nikitembea nazo huku kwa barabara So ni trousers peke yake venye tu naeza vaa dresses, short dresses, labda nikiwa kwa nyumba, but nikiwa huku inje navaa trousers peke yake.

Kwa sasa siwezi sema mimi kuna kitabu ambacho napenda zaidi kwa sababu mi si ule mtu wa kusoma vitabu sahii. Kuna wakati maybe nilikuwa nasoma vitabu lakini ni ule wakati nilikuwa shule. Huo wakati nilikuwa napenda sana kusoma vitabu lakini saa hii, saa hii mimi si mtu wa kusoma vitabu. Kwa hivyo hakuna kitabu ambacho naweza sema kinanipendeza zaidi kwa sasa.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu kusoma inanisaidianga kupata taarifa kuhusu mambo mapya at least inanipea Knowledge mpya ambayo sikua najua. Sasa kuandika sipendelei sana lakini naandikanga tuu tuseme kama ni kwa diary yangu sasa hiyo ndiyo naeza sema napendelea kuandika ikiwa tuu ni diary otherwise kama nataka kupata knowledge ninasoma tu huku mitandaoni.

Mimi hutumia simu kila wakati, as long as hakuna kitu ingine yenye nawezafanya, yenye nafanya ambayo inaniweka bizi, tuseme nimekaa tusina kitu ambayo nafanya, huwa tu nashinda kwa simu. Nikienda tuseme sasa niko whatsapp, nikiongea na watu, niko tiktok kuwatch videos za watu, ama kuwatch inspirational videos, niko instagram, hizo tu social media zote. Simu yangu ya kwanza yenye na nilitumia mara ya kwanza ilikuwa techno, hiyo ilikuwa nikiwa high school, hiyo ndiyo ilikuwa simu yangu ya kwanza. Alafu simu inanisaidia sana maishani kwa sababu unajua sasa simu simu inasaidia sana sana juu inakupea mambo mingi sana tuseme ukona biashara unafanya na unauza huku online inahitaji ukue na simu juu ya kurekod tuseme unauza live ina kusaidia. Kwa so nikitaka tuseme saa zingine ni unataka kuweka biashara na huna physical location simu hapo itakusaidia. Alafu mimi muda muda mwenye naweza sema ni mzuri wa kuzima simu nitime yenye umejisikia umechoka kuitumia na maybe unataka kulala unaweza zima tu any time.

Chakula ambacho napenda cha jadi ni ugali na mboga ya kienyeji. Juu hiyo chakula hua ina nikumbusha wakati tulikuwa watoto wakati tulikuwa tunalelewa. Hiyo ndiyo chakula ambayo tulilelewa nayo. Alafu pia napenda vile tu ni rahisi ni rahisi kuitayarisha alafu inakuwa tamu So ugali mboga kienyeji hiyo ni chakula ambayo napenda na siwezi wacha kuila.

Hapana sipendi kucheza michezo ya video kwa sababu hata sijui vile huo inachezwa. Tangu utotoni tangu nizaliwe mimi sijawahi jaribu kucheza hii michezo ya video huwa sichezi hata sijui vile huwa inachezwa. Naona watu wengine wakicheza na admire nataka siku moja ni pia mimi nijaribu but for now siwezi sema napenda kwa sababu sijui kucheza lakini naweza jaribu siku moja.

Niko na kumbukumbu nyingi sana za utotoni, ambazo huwa na kumbuka tu na furahia. So moja ya hizo kumbukumbu ni venye tukiwa nyumbani wakati wa siku kuu ikifika venye ama tuseme sio lazima ingekuwa siku kuu, wakati mwingine ingekuwa tuseme sasa tumefunga shule. Niko na marelatives wangu wenye walikuwa wanakuja nyumbani. So unaona sasa wakikuja nyumbani tuko na siblings wangu alafu pia wao wakuje na walikuwa wanakuja kama watatu hivi. Sasa tunakuwa wengi, tunakuwa wengi kwa nyumba. So like ilikuanga tu kitu, ilikuwa tu rahisi kama ni kazi tunagawana sisi wote. Alafu sasa kuna ile time ilikuwa inafika ya kupeleka maziwa kwa sababu tulikuwa tunakamua ng'ombe huko nyumbani. Sasa like kila mtu alikuwa tu anataka akuwe ni yeye atapeleka hiyo maziwa. Tunanga'ngania nani ataipeleka kwa sababu sisi wote tunataka kutokea huko kwa barabara. Ili ili tukapatane na mavijana huko kwa barabara. Ju unajua sasa kitambo tulikuwa tunakatazwa kutokea kwa barabara. So ni ile tu unatafuta like opportunity. Ukuwe ni wewe utapeleka maziwa huko kwa barabara. Ili uende upate chance ya kupatana na hao vijana. Ya hiyo ndo huwa nakumbuka lakini niko na mingi sana lakini hiyo ndio nitapeana kwa sasa.

Hata nayo ni kama nitasema binadamu hawatoshekangi. Kuna wakati kunaeza kuwa na joto mingi hadi sasa unasema tu unataka baridi juu hiyo joto imezidi unasikia tu hata imekubo unasema unataka baridi. Tena wakati wa baridi ukifika tena unahisi baridi tunaanza kucomplain unasema ati tena hiyo baridi imezidi tena unasema unataka joto So hata siezi elewa tunatakanga nini exactly lakini as for me naeza sema ikue tu medium kusikue na baridi sana na kusikue na joto sana kukue tuu hapo katikati tuu.

Mahusiano yangu na wazee wangu naweza sema ni mzuri ni mzuri sana si mbaya in fact mimi sijawai kwa sana na wazee wangu hatujawai kwa sana na wawo hatujawai koseana heshima. Atakama sahi hatuishi na wao mimi niko huku nairobi na ishi vyangu na wao wako nyumbani mahusiano yetu ni mazuri. Na huwa tunaongea kwa simu, huwa naenda huko nyumbani, tunapatana na wao, tunaongea tu vizuri, wanani ombea mazuri. So naeza sema mahusiano yangu na waze wangu ikopoa kabisa na mungu waendelee kuwabariki na waeke maisha marefu huku. Alafu pia mungu wa nisaidia ni waeke maisha poa.

Ya kupendezwa ni sherehe ya siku ya kuzaliwa In fact ata sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa Birthday yangu sasa iko karibu kufika nimebakisha tu siku mbili tu hivi ifike So hiyo ndo huwa inanipendeza sana. Sitakangi ikuwe sherehe kubwa natakanga tu ata ikue tu kadogo tu yenye nimefanyia kwa nyumba. Naita watu wangu wa karibu masister zangu na marafiki wangu wa karibu. Tunasherehekea huko, tunacheka. Napenda kwa sababu huwa inafanya at least nishukuru mungu naona mungu ameniongezea mwaka mwingine kwa hii dunia So tunakua tu wachache, tunakata keki, tunakula chakula na madrinks. Iyo ndiyo sherehe naeza sema huwa inanipendeza, sherehe ya siku ya kuzaliwa.

Mchezo ambao napenda kucheza ni mchezo wa mpira wa mguu. Yes, nimi siyo pro kucheza mpira wa mguu, lakini hua napenda sana. Hua napenda tu. Tuseme tu saa zingine, tumeboeka tu na tuko na mahali kuna field, tuko na marafiki wangu. Tunaezaenda hapo, tucheze kidogo kidogo, nakua goalkeeper saa zingine. Hivo tu kujibamba tu kidogo kidogo, so hiyo ndo mchezo naeza sema napenda kucheza mpira wa miguu.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni simu. Kuna wakati boyfriend wangu alininunulia simu, In fact hiyo ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza yenye nilianza kutumia. Ilikuwa ni siku ya birthday yangu hata sikuwa na simu So boyfriend wangu akakuja akanigift na simu. Nilifurahia sana like nilifurahia tu sana kwa sababu sikuwa na simu yaani lakini venye tu niliona amenigift na simu hio ndio naeza sema ni the best zawadi yenye nishawahi kupokea.

Mchezo ambao hua napenda sana katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Napenda tu nikiwatch watu wa wakikimbia. Ata kama yes, mimi mwenyewe sinanga mbio na siwezi kuwa mkimbiaji, lakini napenda sana kutazama, kutazama watu wakikimbia. Tuseme ni mia moja meters, mia tano meters. In fact, ata time nilikuwa shule nilikuwa napenda sana Olympics kukimbia to be specific. So saa ii, nikisikia tu kuna michezo ya olimpiki, alafu sasa kuna kukimbia, hiyo ndio hua natazama sana. Alafu sasa mtu mwenye hua napenda sana na mwenye hua namake sure nimemtazama kwa time ya Olympics ikifika sasa kukimbia. Mtu mwenye hua napenda sana ni Omanyala, anaitwa Omanyala, ni kijana fulani, huku wa Kenya, anajulikana tu vizuri, juu ya venye anakuanga na mbio, alafu anakaa ako fit, ni mcute, hua napenda sana kumtazama. Na huwa tu, yaani huwa wakati wa kutazama iyo kukimbia Like, hiyo moment huwa nasikia tu nimefurahia. Sana nasikia tu niko excited. Adi nafeel ni kama naeza ingia kwa hiyo uwanja pia mi nikimbie So, kukimbia, hiyo ndo huwa napenda sana kutazama.

Sipunguzi matumizi ya plastiki kikamilifu. Lakini huwa najaribu kuchukua hatua ndogo. Kama vile kutumia mifuko ya nguo badala ya kutumia hii ya plastiki Atilisti hio huwa inasaidia na mazingira atilisti ata mazingiri na kuwa safi. Sii ati kila taimu unapatana tu na maplastiki zimejaa kila mahali jambo ambalo naweza sema hua nafanya ni kutumia mifuko ya manguo badala ya plastiki.

Bahari nishaiona labda huku kwa mitandaoni, lakini kuiona na macho yangu mwenyewe, sijawahi ona kusema ukweli. Lakini hua natamani sana siku moja niende nione bahari na macho yangu mwenyewe, venye naonanga hiyo mawimbi, sauti ya mawimbi, venye kunakuanga na kaupepo kazuri, niingie huko kidogo ni at least hata nipige picha, lakini so far sijawahi ona bahari na macho yangu mwenyewe, huwa tu naonea huko mitandaoni na huwa natamani sana. Najua siku moja nitaona hata kama ni Lake Victoria hivi.

Kitu ambacho napenda sana kuhusu mtaa wangu ni vile kila kitu kinakuwanga vitu zinakuwanga very cheap. Yani ukitokia tu hivi unapatana na kila kitu kama ni mama mboga wako kila mahali ukitaka kukatiwa mboga ukitokea tu hivi kwa barabara utawapata hapo ununuwe nyanya vitungu alafu sasa pia hizi vitu zingine shop pia yenyewe inakuwanga na vitu cheap so nikienda kufanya shopping unapata mafuta ya kupika, unga, mchele hizo vitu zote. Mtaa ambao ninaishi wanauzanga hizo vitu cheap sana alafu pia barabara iko sawa na stima huwa haipotei sana kwa hiyo mtaa yangu so hii mtaa yangu hizo ndizo vitu ambavyo huwa napenda sana kuihusu.

Kitu ambayo huwa nafanya kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kumake sure nimepanga kazi yangu vizuri. Napanga ile kazi ngumu kutoka ile ngumu hadi ile rahisi. Naanza na zile ngumu nazifanya alafu sasa namalizia na zile rahisi. Nafanya haraka haraka namalizia halafu sasa kwa hiyo process ya kufanya namake sure niko focused. Sifanyi mambo zingine kuongea na watu huko ama kutumiatumia simu, namake sure tu niko busy na kazi yangu na niko focused ili nimalize hiyo kazi niikamilishe kwa wakati unaofaa.

Ee napenda kununua vitu mtandaoni kitambo sikuwa napenda kununua vitu mtandaoni juu nilikuwa tuu na hile fia ya kuona ni kama nitaenda kununua kitu mtandaoni ni kue scammed ni ibiwe vitu ama niende nilipe pesa alafu huyo mtu aniblok lakini sikuizi sikuizi napenda sana juu saa zingine naizajipata niko busy sipati time ya kwenda sokoni kununua vitu so sikuhizi naprefer kununua vitu mtandaoni. Sana sana manguo. Sikuhizi hata kwanza manguo, manguo hata sikuhizi nanunua sana mtandaoni. Juu ni mepatana na watu legit, watuwenye wanani uzia na wananifanyia delivery on time. Na hawanibii. So, sikuizi nanunua sana mtandaoni.

Computer huwa natumia juu ya kazi yenye huwa nafanya juu sa zingine kwa kazi yangu inahitaji mtu wakue na computer So natumia kwa kufanya kazi zangu na projects zangu pia naitumianga kutafuta hizi kazi za online at least inasaidia kufanya hizi online hizi kazi za online. Na pia inanisaidianga na kuwatch movies. Pia iyo ni kitu ambayo huwa napenda sana kuangalia movie kwa kompyuter yangu.

He hee napenda sana kutembea kwa miguu. Hata nikienda kazini tuseme naona nimeenda mapema na bado time iko. Hua na prefer kutembea kwa miguu juu at least hapo huwa na save fare na pia inasaidia kufanya exercise sio kila time atikutumia magari. Saa zingine ni vizuri natembea unafanya exercise. Alafu pia tuseme natokea kazi na nimetokea mapema. Alafu tena naona hiyo distance kutoka kazini hadi kwangu. Sio distance refu. Nikiona ni distance yenye naweza manage kutembea kwa miguu huwa natembea tu.

Ni kiyoo ya timu huwa tunasherehekea kwa njia ya kuweka kasherehe kadogo, tunaweka kasherehe kadogo, tunajibamba huko, tunanunua drinks, ama tunanunua chakula, ama sa zingine tunaweza pika, tunaweza gift each other, to giftiyane hivo zawadi. Lakini sana sana nikuwa na kasherehe sisi wote hapo pamoja, tunakula, tunakunywa, tunacheka pamoja. Hiyo atleast huwa inatupea motisha ya kuendelea kufanya kazi, ndiyo tupate mafanisi mema.

Ee ee ee hei kulima nayo nimelima we huko ushago tukilelewa mwajua sasa mimi nililelewa huko ushago tulikuwa tunalima hata hiyo ni kitu yenye hua hata sahii bado najua kulima kwa sababu nililelewa maisha yangu yote ya utotoni tukilima leo tunaenda kulima huko kesho tunaambiwa twende tukalime huku na saa hiyo tunaingia masaa ya asubuhi tunatokea kitu sanane. Kwanza uliku unaambiwa, umekishua umelima, baba angu anakuja anakupimia, anakuambia wewe utalima hapa na hapa na hapa, na huwezi enda nyumbani kama ujamaliza, na umekishuwa umelima vizuri inakua clean, umeapruti izo manini zote, umetoa zote vizuri. Pia ata najua kulimia chakula, si eti kulima tuu mahali hakujapandwa, mahali kumepandwa chakula pia mbosho, mahindi, najua kuzilimia kabisa.

Mimi napenda upepo, napenda tu vitu natural yaani, kwa sababu hata kwa sasa sina AC. Tuseme tu napenda upepo kwa sababu hiyo ni natural na iko tu available, lakini sasa AC hiyo hiyo hata sina, so hata sijui anything kuihusu. Alafu tena mahali kwenye naishi, hakunanga baridi sana ati nitahitaji kukuwa na AC kwa nyumba, temperature iko tu sawa. So naweza sema sijui sijui niseme nini kuhusu AC, siezi sema naipenda juu situmiangi so napenda tu upepo natural.

Mimi napenda tu kuvaa suruali. Kila wakati, kila wakati nikienda mahali, nikienda kazini, nikienda kufanya shopping, nikienda tu mahali popote, uwa na make sure tu nimevaa suruali. Kwa sababu nasikianga nikiwa comfortable nikiwa nimevaa suruali Than nikiwa nimevaa sketi. Siwezi vaa sketi na nikivaa nitafeel tu niko uncomfortable nayo. Hata siwezi tembea vizuri So lazima ni make sure nimevaa suruali kila wakati hiyo ndiyo huwa nafeel niko comfortable kabisa.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Unajua tu mtandao hio ndio mahali ambapo unaeza ingia upatane na mtu anafunza kitu for free. Uingie tu unajifunza hio kitu sii eti ni mtu atakulipisha. Unaeza enda Youtube upate mtu anaelezea kuhusu kutumia hii kitu. Unaingia tu na una learn tu polepole na hakuna mtu anakulipisha. So mtandaoni hua inanisaidia sana juu nikiingia kwa hii site nitapatana na watu kadhaa wanafunza mambo mapya. Na ingia na soma na julia hapo.

Napenda kupiga picha sana. Kila time any moment huwa tu na make sure nimepiga picha. Kwa sababu unajua sa kupiga picha hua inasaidia mtu kukeep izo memories. Siku moja unaenda tu kuscrol ivi simu yako unapatana na picha zenye ulipiga miaka mbili iliopita. At least zina kufanya ukipeep memories. So huwa napenda kupiga picha sana na simu yangu, selfie, full picture. Sazingine naezaenda kupiga picha kwa studio. Sazingine naeza jichukua tu video tu na simu yangu. So yes, picha napenda kupiga. Maramingi.

Kila jioni kabla ya kulala hua namake sure kwanza after nimemaliza kukula sapa. Namikishwa nimeenda nimeoga. Nikishaoga na brush meno yangu ni nini ni kila kitu And then after that sasa nakudza na ingia kwa bed. Nikisha ingia kwa bed na chukua simu. Na scroll kiasi kiasi. Na watch watch tu video ama saa zingine naingia na watch movie. Alafu sasa nikimaliza hapo naenda kulala.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuamini mungu kila wakati. Hata ukiona unayapitia mambo magumu, una make sure tu umeamini mungu, unaomba mungu, usikawahi acha mungu hata despite upatane na vitu ngumu kwa sababu ni mungu tu huwa anasaidia mtu kwa hii maisha. So mimi tu ni mungu mungu kila wakati mungu kila wakati kuomba mungu kumshukuru before ufanye anything yoyote yenye unataka kufanya kwa hii maisha kwanza unaweka mungu mbele kwa kila kitu na kuishi tu vizuri kwa hii dunia unatenda wema unaishi vizuri na watu unasaidia watu ya mambo kama hayo.

Na muambazo huwa anatumia mara nyingi ni whatsapp. Sasa whatsapp huwa anatumia kuwasililiana na marafiki zangu na familia alafu instagram pia kuwasiliana na marafiki kujuana na watu munakuwa marafiki. Alafu sasa pia tiktok pia kuwatch videos funny videos zina at least zina kufuraisha zina kufanya uchanga mke. Pia YouTube kuenda kusoma mambo mapya ju ni watu wengi uwa nafunza na vitu huko YouTube.

Chumba ambacho napenda pale nyumbani ni chumba changu cha kulala. Huko bedroom yangu napenda sana kwa sababu nilikuwa nimei dekorate vizuri. Inakuanga tu supu kwa kila mahali ukuta niza white ni meeka huko tumauwa. Napenda huko sana kwa sababu nikiwa huko naweza relax naweza jifungia huko. Nifanye mambo zangu. Naweza kaa huko kama niko na simu nifanye tiktok nijichukue tiktok videos zangu. Nikiwa huko tuu nasikianga tuu niko na amani, niko na furaha, nikiwa tuu kwa hiyo chumba changu cha kulala. Alafu pia naweza fanya kazi zangu, naweza jifungia huko na laptop yangu nifanyie kazi zangu huko bila kusumbuliwa na mtu ya yote.

Mazoezi ya mwili nafanyanga tu nikijisikia. Si eti huwa nafanya kila siku kila siku kila siku. Ni ile tu nimekaa sana nimekaa kama one week ama hata one month nasema eh na hii mwili yangu ni kama sijaifanyisha mazoezi. So hapo ndo huwa nafikiria kufanya mazoezi tuseme naeza kaa kwa nyumba niweke videos za YouTube. Nikiangalia venye huyo trainer anafanya. Na mimi namuiga nafanya venye anafanya ama saa zingine nasema nitoke uku kwa barabara niende nitembee. Ama nika hike iyo ndo mazoezi huwa nafanya. Sio kila siku lakini siku kidogo tu.

Wenzangu huwa na waambia wasijistress sana kwa hii maisha kwa sababu kila kitu yenye huwa inahappen kwa maisha ya mtu huwa inahappen na reason. Na as long as mungu yuko, mungu yuko ndie huwa anakontrol kila kitu kwa maisha ya mtu na ni yeye alituleta hii dunia kwa hivo akona papasi ya kila mtu mwenye naishi hii dunia. So hata mambo yende vibaya aslongas mungu wako na unamuomba atakusikiliza tu na atajibu maombi yako na mambo yako itaenda poa.

Naam huwa napenda sana kutembea msituni sana sana nikienda huko nyumbani lazima ni make sure nimeenda na huko kwa shamba na huko msituni niende nitembee huko nikijipiga picha najichukua video naenda na teremka na huko chini kabisa na make sure nimefika kwa na huko kwa mto naenda na cheza cheza na maji kidogo juu mimi ni mtu napenda nature. Napenda nature so napenda kujiangalilia venye iyo venye msituni kuko venye kila kitu inaenda huko. Alafu lazima pia nifike kwa maji. Hata naweza enda pia niogelee kidogo.

Naam, napenda kula popcorn. Sana sana wakati na watch movie huwa na make sure nimenunua popcorns nyingi nazieka kwa nyumba. So kila siku natoa tu kidogo kidogo nakula. Lakini popcorns zenye huwa napenda ni zenye sio za sukari. Napenda za chumvi. Za sukari sipendi hata kidogo. Lakini zenye zikona kachumvi, ah, hizo huwa napenda sana. Hata huwa nanunua nazieka nyingi kwa nyumba. Alafu sasa kila siku nachukua tu mdogo mdogo nikikula, ama niki watch ka movie kangu apo ivo.

Mimi kwanza napenda chai, chai ya maziwa. So hio chai ya maziwa sana sana napenda kuipika wakati wa asubuhi nikiamka. Hio ndo huwa na take kama breakfast. Chai ya maziwa, nachukua maziwa yangu naweka kwa sufuria naongeza maji kidogo. Nikishaongeza maji kidogo, na weka majani yangu alafu pia naongeza ka tea masala. Nikisha ongeza tea masala, naweka ka sukari. Sukari iskuwe nyingi sana na pia isikuwe kidogo ikuwe tu hapo kati kati. Alafu sasa tena, maji isikue mingi. Ikue tu ni maji kidogo, tu ndio hiyo chai ikue ni kama isikae maji maji. Ikuwe iko tu vizuri ikona maziwa mingi vizuri ndo ukiikunywa, unaskia iko tamu sasa mi huwa nakunywa almost kila siku. Nikikosa kukunywa, si eti niko addicted, so. Ata nikikosa kukunywa hiyo chai sisikiangi kitu. Nasikia kuna watu wengine wanasemanga wanaumwa na kichwa But mi ata nikosa kukunywa niko tu sawa.

Kinywaji cha baridi ambacho napenda ni soda baridi soda napenda sana soda ya sprite ama orange. Lakini sana sana napenda sprite juu inakaanga ni kama maji yenye iko na kasukari hAlafu ikue baridi vizuri hAlafu tuseme sasa hiyo siku unakula tuchipo twako hapo unateremsha na kasoda baridi ka sprite. Ama unakula hapo kapilau na ukona soda baridi ya sprite. Hiyo ndio huwa anapenda sana na.